Mimi napendelea chakula chenye ladha ya wastani, kisicho na pilipili kali sana wala kisicho na chumvi nyingi. Napenda chakula chenye ladha ya asili na mchanganyiko mzuri wa viungo, ambacho kinahifadi ladha alisi ya chakula bila kufunika harufu au ubora wake. Pia napenda chakula chenye ladha ya kitamu kwa kiasi hasa kinai kinapopikuwa vizuri na kwa usafi ladha ya wastani hunifanya nifurahie chakula zaidi na kuniruhusu kula bila usumbufu wowote wa kiafya mara nyingine hufurahia vyakula vyenye harufu nzuri ya viungo vya asili kama vitunguu, tangawizi au nyanya ambavyo huongeza ladha bila kuwa kali kwa ujumla napendelea chakula chenye ladha iliyo sawa kinachovutia na chenye afya kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri baada ya kula na kufurahia mlo wangu kwa utulivu.

Napendelea kunyoa mara nyingi kwa sababu hunifanya nijisikie msafi nadhifu na mwepesi katika shughuli zangu za kila siku. Kunyoa hunipa mwonekano uliopangika na kunifanya nijiamini zaidi. Hasa ninapokuwa kazini au kwenye mazingira rasmi. Pia hunisaidia kutunza ngozi yangu vizuri na kuepuka usumbufu kama joto au mwasho unaoweza kusababishwa na ndevu. Ndevu ndevu. Hata hivyo mara nyingi huwacha ndevu kwa muda mfupi hasaa wakati wa likizo. Au pale ninapotaka kubadilisha mwonekano wangu kidogo ndevu fupi na zilizotunzwa vizuri zinaweza kuongeza mvuto na huleta mtindo tofauti. Lakini huhitaji matunzo ya mara kwa mara ili zibaki nadhifu kwa ujumla napendelea kunyoa kwa matumizi ya kila siku kwa sababu ya faraja na usafi lakini niko huru kubadilika kulingana na mazingira tukio au hali ninayopitia.

Ninahifadhi pesa kwa kutumia mpango na nidhamu ya kifedha kwanza mimi huanza kwa kuweka bajeti ya kila mwezi ambapo nagawanya mapato yangu kwa mahitaji muhimu kama chakula, malipo ya kila siku na matumizi mengine. Kisha naweka sehemu maalumu ya ajili ya akiba kabla kutumia pesa nyingine. Pili, ni nahakikisha ninaweka akiba mara kwa mara, hata kama ni kiasi kidogo, huwa naweka pesa kwenye akaunti ya akiba au kikundi cha kuweka na kukopa. Ili nisishawishike kuitumia ovyo, pia napunguza matumizi yasivyo ya lazima kwa kulinganisha mahitaji na matamanio. Zaidi ya hayo, mimi huweka akiba kwa malengo maalumu kama dharura, elimu au miradi ya baadae. Kuweka malengo hunipa motisha ya kuendelea kuhifadhi pesa na kutumia kwa uangalivu zaidi. Kwa ujumla nahifadhi pesa kwa kupanga matumizi kuweka akiba mara kwa mara na kuwa na nidhamu jambo linalonisaidia kuwa na usalamu wa kifedha na maandalizi mazuri ya siku zijazo.